Jina langu ni Julia Dora na mimi ni mfuatiliaji wa mchezo hasa mpira wa miguu. Timu ni nayo fuatilia zaidi ni Arsenali. Nimechagulia kufuatilia timu hii kwa sababu ya historia yake. Nidhamu ya wachezajiwake na mtindo wao wa kucheza na ufuatilia. Mimi na penda Arsenali na roho yangu yote.

Kwa ujumla, napenda hali ya hewa ya wastani. Isiyo na joto kali wala baridi kali. Napendelea zahidi hali ya hewa yenye upepo mwa nana. Najua la kiasi, kwa sababu huni fanya nijiskie huru na mwenye nguvu ya kufanya shughli za kila siku. Hali hii ya hewa, unirahisishia kufanya kazi zangu za kila siku, kutembea, pia huni pa utulivu wa akili. Joto hali pendezi kabisa. Hewa ambayo la pendeza ni hewa la wastani, ambapo, unatoa amani akilini, hakuna joto mingi, yaani upo upo.

Umeme unapokatika marayingi hutumia muda huo kufanya shughuli ambazo hazi itaji umeme kabisa kama vile kusoma vitabu kutumia tochi la simu langu ama huwa napanga mawazo yangu hau kuzungumza na watuwalio karibu nami tunbiye ee waende leaje pia natumianga huo muda kupumzika na kutafakari wakati umeme unapopotea kila kitu huwa kumenyamaza na kuna kuwa na amani kutafakari maisha yako.

Kuoga kwangu ni mara mbili kwa siku. Mimi huoga mara mbili kwa siku ninapoamka na nikielekea kulala ila wakati mwingine tuseme nimetembea sana, nilikuwa katika dharura zangu za kila siku, nimetembea sana nimipegwa na joto, hiyo lazima nitaoga tena nitaoga kama mara tatu, asubuhi after kutoka kutembea huko nina joto na tena mara nikilala lakini kwa ukawaida mimi huoga mara mbili tu asubuhi ukiamka na usiku hayo tu.

Mimi wakati wa asubuhi ninakua nakuanga na nguvu ya kufanya kazi kabisa kwa sababu kumetulia, kuna upepo mwanana, hakuna joto mingi hata ukifanya kazi lako huchoki mimi napenda kufanya kazi ya asubuhi kwa sababu hua unafanya kazi kama umetulia kabisa, hakuna kelele mingi mara nini ila unajua ikifika uko saa saba uko mtu adi hunanga ladha ya kufanya kazi kwa sababu kuna kelele mingi, jua ndio hilo mtu unachoka sana alafu uwe hujakula hapana.

Chakula ambacho na eza kula mara nyingi mchana, mayai. Yaani mimi na mayai, tumeoana. Yaani mimi kiasi ambacho na kula mayai, adi na anza kwa gopa. Ila mayai na proteini mingi, na saidia mtu kujenga mwili. Kwanza mwili wachini huku. Mi naeza kula mayai sana. Na penda mayai. Na eza kula mayai ni kiamka. Nikifikiria tu kidogo nahisi njaa nakula tena mchana. Na kula mayai wakati kama kitu sana. Na penda mayai sana.

Kusema kweli nilikuwa napenda kusikiliza redio miaka mingi alopita uko nyuma unaona siku hizi dunia teknologia imepanda teknologia imekuja na kwaivyo watu wanasau vitu zingine kama redio yaani kuna televisheni kuna computa kuna simu zakubonyeza hizi smartphone kwaivyo unapata kumba ningumu sana mtu kusikia redio kwa sababu kile ambacho ungesikia uko redioni unaeza ukasikiza simu kwa simu unaezaskia kwenye televisheni ila sipendi kusikiza redio napenda vitu ambazo naona na machoyangu sikuizi kusikia tu kusikia tu amuna raha tunataka vitu ambazo tunazioona adisiye.

Kusoma gazeti una muda mwingi sipendi kusoma gazeti kwa sababu yameandikwa kwa maneno ndogo ndogo ambayo yanachukua muda sana mtu kusoma na kuelewa nini kinachoendelea na mara mingi gazeti hata mtu hasomangi yote kwa hivyo Mimi napenda kusoma habari mtandaoni Nakwambia sisi wanadamu tunapenda vitu ambazo tunaona na macho yetu Unajuaa ya ndiyo tunaona pia gazeti lakini hakuna vitendo ila mtandaoni tutasoma gazeti bado uende uko katika comment section pia usome na uko Kwa hivyo ndo maana nasema hivyohivyo habari mtandaoni ndio napendelea kwa sababu tunafaa kujua yanayoendelea katika nchi yetu yanayoendelea duniani habari mtandaoni ndio ila gazeti hapana huwa inachukua muda mwingi sana.

Mimi muziki ninaopenda ni Afro R&B kwa sababu Afro R&B ni muziki ambao yani inampa mtu utulivu wa akili hamna kelele mwingi na niki sema mwimbaji ambao nayempenda zaidi anaye imba Afro R&B ni muimbaji anaye toka Kenya ana itwa Nikita Kering kwa sababu mie huskia muziki wa huu mwimbaji nikiamka niki fanya kazi za nyumba nikiosha vyombo niki fua nguo niki pigadeki ama saa zingine ata nikitembea nikienda uko town na nimechoka staki kelele za watu kuniita ita ovyo ovyo akisama ee jamani waelekea wapi saa hiyo mimi na eka earphone zangu naskiza nikita kering yaani mambo shwari niki skia huu wimbo wake nasikia tu na skia vizuri na skia amani na skia nikama unaniongelesha wakati hadi mimi niko na shida zangu.

Na penda chakula chenye mafuta Una jua mara mingi kitu ambacho watu hawajui mafuta una saidia sana mtu kujenga mwili kama tuseme mtu umekonda zaidi ama umepunguza alaf upike chakula chenye mafuta tuseme upike wali na mafuta mingi Utagundua kwamba mwili wako unaanza kurudi Unaanza kupata mwili tena, waacha kupungua Mie napenda chakula chenye mafuta Kwa sababu huweka chakula ujiskie tamu sio kigumu wala nini chakula inakoleza.

Mji ambao ningependa kutembelea New York kule marekani kwa sababu Mie siyo kwamba nafuatilia mambo ambayo watu wanafanya ila nina marafiki ambao wameenda huko kutembea tu, kwa muda mfupi kama wiki mbili hivi alafu arudi huku kwetu na kwa sababu hiyo mie pia napenda tu, yaani toka kitambo nizaliwe ni na kwangatu, zilezaya zikumuja ntenda New York kuko marekani kuali kwa sababu pia napenda tu, jinsi, hali ya hewa ya huko, yaani hakuna jua mingi alafu pia natamani kuona hayo hao wazungu, mie napenda wazungu ila sijawahii pata nguvu ya kuongea na mzungu sijawahii kuwa na mzungu hivi karibu, yaani natamani pia kuelewa hiyo lugha, jinsi wao wanavyosema hiyo lugha yao.

Sijiawayi kupanda milima, ila nina ile hamu ya siku moja ni pande milima Kwanza wali watu ambao wanatoka eneo ambao kuna milima mingi, alaf wana wakipanda milima watu wengi munaongea, munacheka, ya ni muna kwa na mani na penda wakati kama woko na muna naeza tamani kupanda milima, ni fiki wako juu ni yunyea ni nini hiiki kina kwa wanga wako juu na muna pata milima zingine ziko na snow sasa munanaeza tamani tuu kundu wako naeza tamani kupanda milima ya alaf uchukuw video, siku moja ni kumbuke nao wako siku.

Mara nyingi wikendi ni kukaa kwa nyumba, unafanya zile kazi za nyumba kama kufua, kufanya usafi wa nyumba, kupanguza madirisha, milango wikendi ndiyo wakati ambao unatafakari maisha yako unajipa tu starehe mwenyewe, umekaa tu, umetulia, hakuna kelele mingi unacho fanya tu ni kufanya mambo yako kila ambacho napenda kufanya wikendi ni kuandika wimbo nakuambia kwamba mimi nataka kuwa mwanamziki sasa mara mingi mimi huandika wimbo nicheze nikutane na marafiki zangu twende tukatembee mahali pazuripazuri hotelini tule yani haya ndiyo mambo napenda kufanya sana kwanza ikifika ni jumapili twende kanisani twende tukaombe Mungu ushinde na familia yako muzungumze mcheke mkumbuke yale ambalo yalipita muombe yani wekendi inakuwa imebeba mambo mingi ni mambo ile unaondoa mawazo unafikiria tu yale mazuri kwa sababu huwezi kuwa na mawazo kutoka jumatatu hadi ijuma bado wikendi uwe na mawazo hiyo utakuwa mtu huelewi maisha yako.

Mimi na penda shati, si pendi tishati, na penda shati, kwa sababu shati, unajua tishati tunavaa tu kama tunenda tuseme tunaenda tunenda kazini, tunenda kufanya nini, ila shati mtu inapeanga mtu, mtu anasikia kama uko huru, kama umeivaa, uitaji mambo mingi.

Zoea nzuri ambalo nilijenga ni kufikiria mambo mazuri kila wakati Niligundua wakati ambao nafikiria mambo mazuri sio tu kufikiria vitu mabaya kila wakati yaani kufikiria mambo mazuri yalinisaidia sana Mie kuwa na amani ambayo sijawai pata Mimi kuwa tu yaani unaskia tu utulivu, upo tu unajua niligundua wakati nafikiria mambo mabaya kila wakati Hii akili yetu inachukuwanga kila kitu ambacho umefikiria haitaki kujua kama ni nzuri, aitaki kujua kama ni mbaya kile ambacho akili kitafanya, itafanya icho mambo ambayo nafikiria, ishinde imekusumbua, ishinde imekusumbua Wakati ingine adi naenda, unaskia ni kama iyo mambo inaenda kufanyika Zoea ambayo nilifanya vizuri inakuwa I am so proud of myself Ju nilieza kufanya ivo ni ile kukua mtu ambaye anafikiria mambo mazuri kila wakati Kwa sababu unasaidia sana Wakati ambapo unaanza kufanya akili yako izoe mambu mazuri hata wewe maisha yako inakua nzuri Alafu zoea lingine ambalo nili pia nilienda nikajua ni ile usiwai taka kujua watu wanafikiria nini kukuhusu ati sasa unaanza kuwa na mawazo mengi ishi maishabyako, kuwa na maisha yako yule ambaye atataka kuendana na standards zako atayafuata yule ambaye ataki atataka Kwa sababu nasema hivi zoea ingine nimepata usikuwe mtu ambaye anajali ama mtu ambaye anashikwa na mawazo kwa vitu ndogo ndogo ambazo mtu mwengine anasema kuhusu maisha yako huanza kuwa mtu ambaye anajipenda Jipende kushinda mtu yeyote unaeza penda Usiamini pia marafiki Kwa sababu kujipenda Unajua akuna kitu mbaya kama unajipoteza kwa sababu ya kupenda mtu mwengine ambaye hakupendi Jipende Jidekeze, jisheuwe na usitake kujua vitu ambacho watu wanasema Zoea ingine nililokuja kujua kwamba Usiamini mtu yeyote watu si wa kuaminika Hata familia yako watu, wengine si wa kuaminika Mara mingine alafu ingine nilikuja kugundua Usiamini watu to the extent ati sasa unaanza kuwaambia mambo yako kuwa mtu ambaye, anaeka mambo yake bila mtu mwengine kujua ni nini unafikiria Kwa sababu, ni ngumu sana mtu kuharibu kile ambacho hajui watu wengi wanaharibu, vitu mambo ambayo wanajua.

Filamu ninazo penda zaidi ni aya filamu za drama Mi ni mtu ambaye napenda kuwona drama nione nini hicho kinaenda kufanyika, mtu akifanya hii, ama hii alafu mostly zina dili na noly hood zile video na filamu za kinigeria Napenda kuziona kwanza izo za kinigeria Kwa sababu zina funza mtu, zina mafunzo Yani mtu naeza kuwa tu ziona tu hivi ukithani tu haa ni video tu filamu tu naaona Ila zina mafunzo sana.

Sijawahi kuwa mtu ambaye anapenda chakula vyakula vya haraka kwa sababu vyakula vya haraka mara mingi zihukuja na kemikali mingi alafu pia hazipendizi sana alafu zihukuwa za bei ghali kabisa unapata kwamba unanunua chakula cha haraka kwa bei ghali ila ungejipikia mwenyewe hata ingekuwa bei rahisi sana ile wakati mwingine tuna tuna najipatanga tu nimenunua chakula cha haraka kwanza kama niko na haraka ama nahisi njaa alafu siko kwa nyumba hiyo naye nitanunua chakula cha haraka eeh.

Naam napenda habari za mtandaoni, kwa sababu najua habari za mtandaoni ni nzuri kushinda ata zile za gazeti habari za mtandaoni tuseme, for example umeenda uko mtandaoni uko Tik Tok Unaona izo habari, na katika huo wakati pia unaeza soma yale ambayo, unaeza soma fikra za watu wengine, unasema, heri hifo habari mtandaoni inakuwanga vizuri, unajua mara mingi tunaeza kuwa tunasoma habari gazetini Kwani, nini kilifanyika ndio hiki kikatokea Ila ukiwa uko mtandaoni, watu wametoa hapo, fikra zao, utakuwa tu zile za unasema, ah kumbe. Habari za mtandaoni ni vizuri sana, hata na shukuru zilija.

Sijawai kuona bahari maishani mwangu, ati sasa ni menda ni kuona bahari mimi macho kwa macho sijawai ila nimeona bahari katika vitabu, ni miona bahari mitandaoni na hua natamani siku moja ati nende ni kajione bahari eh, kwa sababu ina kangatu maisha raha, watu kuchezea huo maji laifu pia nige pendatu ni nende tunika ogelia bahari ni kwa sababu na jua kuogelia ila sijawai pata nafasi ya kuona bahari sasa ni mimi mainiwe nimenda ni kajione bahari ila ni miona ziwa kwa sababu kule ninakotoka kuona ziwa kwa sana nimekuwa ni ki onaziwa ni mezoea.

Wakati mingi mimi huamka saa tatu asubuhi ama saa mbili asubuhi na kile kitu ambacho na fanyanga mara ya kwanza nikupiga mswa kina kuoga Afu alafu kuoga niku kula kiamshakinywa ambao mara mingi huwa maziwa Alafu Kisha fanyanga mara mingi huwa maziwa Kusasa hivyo wale tuko likizoni akuna kazi ambaye naenda Sasa nashindaga kwa nyumba, niandike wimbo Kusasa umie ni muntamba ena penda kuandika wimbo Nicheze, ni tingishe mwili kidogo ni ongee na familia na marafiki ambao ni wazuri kwa umamona akenda Afu afu tapo, maisha nendeleahivyoni.

Mwanga ninaoupenda ni mwanga ambao ni wakati kwa sababu una pata mwanga mkali huwa unachoma mwili unaskia ni kama kuna joto mingi alaf unajua joto mingi pia una fanyanga mwili kuanza kwa na vidonda vidonda na pia mwanga kali huwa unaathiri macho sana, unapata kwamba macho huwezi ukaangalia vizuri ila ukiwa katika mwanga wa kati mtu unaeza ukaona vizuri bila kuathiri macho yako.

Namu, napenda sana kupika chakula, nikisema sipendi kupika nitakua nadanganya kwa sababu kupika ni mojawapo ya vitu ambazo napenda kufanya sana Unajua kupika inakuanga raha sana, kupika nitu mfumo fulani ambao unasaidia pia mtu kutuliza akili ukifanya mambo zako alafu pia kupika unasaidia mtu afadhali unatembea tembea jikoni ukitafuta sijui vitunguu, chumvi ufanye nini napenda kupika kwanza iwe chakula chenye ladha napenda sana.

Rangi ninayopenda zaidi ni rangi ya nyeupe. Napenda rangi ya nyeupe kwa sababu rangi ya nyeupe husimamia amani mara nyingi na mimi napenda kila kitu kinachohusiana na amani kile kitu kinachonipa amani mimi na hiyo kitu ni marafiki kwa sababu napenda rangi ya nyeupe. Napenda tu nikiona rangi ya nyeupe kila mahali nilioko.

Napenda kufanya kazi peke yangu kwa sababu nafikiria nikiwa peke yangu hua nafikiria timamu sana ila sisemi kwamba pia sipendi kufanya kazi na watu wengine ila saa zingine tu nataka tuwe peke yetu ill tuwe wabunifu Unapata kwamba mkiwa mkifanya kazi watu wengi, unapata kwamba mnapoteza hamu, ama mnapoteza hadi, mnaanza kuongea, ama kusengenyana ama kucheka labda ya kufanya kazi. Kwa hivyo kama ni kazi linataka ubunifu kuwa wengi ni vizuri, lakini pia kuwa peke yako inasaidia.